Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa basketball, kwa sababu hiyo ndio naona vijana wengi siku hizi wanapenda, iko na mashabiki wengi. Pia kuna vyenye wasichana wanavutiwa nayo pia. Na iko na mashabiki kibao. Pia mshara wake ukofiti, na watu wanaoucheza pia ni watu wenyemajina makubwa.

Ndiyo, maziwa napenda kunywa nilikuwa napenda kunywa maziwa tangu niwe mdogo mpaka saahi bado tu nikipata tu naeza kunywa popote. Na pia hadi naoanga ata heri niamkie maziwa na kitoheo kuliko haja ya kupika hiyo chai enye nimezoea kupika asubuhi kwa sababu japenda chai hivyo sana kama maziwa.

Kifaa cha teknolojia ambayo siwezi kuishi nalo. Ama kukaa bila ni rununu. Si mutamba langu kwa sababu ndio iko na kila kitu ya kupata mtandao ambavyo naweza lipa kila kitu ambalo unafaa kutumia limo hapa lakini nikitupa.

Anaeza kumbuka vile ambavyo nililelewa nililelewa mtaa wa kasarani. Mtau ulikuwa kibinafsi wakimandhari pia na pia nilikuwa na shiriki mpira. Kucheza voliboli na vingineo. Mambo mazuri ya utotoni ni wakati nijifunza kuendesha baisikeli na kupanda miti na mji kitu inafanya mji ukuwe maalum ni mji wa biashara kadhaa.

Ndiyo napenda kuoga kwa maji ya moto. Kwa sababu inafanya mwili inatulia haraka. Kama ulikua pengine unaumwa na kichwa pia we nituliza mumu vya kichwa. Inafanya mwili pia iwe safi. Na ukitoka unapata yakuwa unafeel nikama mwili imerudi upya na unaweza tekeleza jambo unalotaka kutekeleza kama huna uchovu.

Kinywaji ninachopenda cha baridi ni juisi tu juisi la nanasi ama la chungwa ambalo limetengenezwa kwa maadili yake si lazima ikuwe ile ya duka inaweza tengenezewa hata nyumbani. Sababu huwa ina vitamini yake na madini ambayo yanafanya mwili yawe kubwa na bado pia inafanya mtu awe na hali nzuri ya hewa na.

Ndiyo nawafahamu majirani zangu kwa sababu majirani ambao nimehamia huku kama mwezi mmoja uliopita. Na wakaweza kunikaribisha kwa uzuri. Tukaongea kwa ufanisi na wakakubali ya kuwa watu ambao wanawezakuja. Watu ambao ni watu wazuri na watu ambao wanakaribishana.

Ndiyo napenda kusikiliza radio kwa sababu huwa inanikumbusha yumbani na hiyo tu iyo ndiyo zana ya habari pia unaeza pata mjini. Hapo ndiyo tunaeza kupata habari za jioni ama habari zinazo endelea katika hii nchi yetu ya kenya.

Mimi mara nyingi wikendi na kaa kwa nyumba. Naosha nyumba pengine ni siku yangu ya kuosha vyombo pia. Na penda pia kukaa nikiona movie kadhaa. Na mafilamu vya kuchekesha pale youtube. Na wakati mwingine naeza ingia instagram niangalie video chache chache. Na vlogu mbilimbili.

Ndiyo nimeza kuenda kwenye tamasha la muziki. Tamasha kama la Southie Soul, wa Cardinale Ambalo tiketi pia mpaka utafute kwenye uvuti. Kwenye filamu hizi na tamasha za muziki watu huwa wengi. Na unaweza kupatana na watu wa aina tofauti, tofauti iri mburudike.

Napenda hadithi za jabu kwa sababu zinautatanishi na bado zina kufunza bado somo hapo mbele. Kwa zana kumbuka enye tulisoma tukiwa wachanga hapo darasa la sita ambalo lilikuwa linasema mzee ambaye anaiba watoto usiku kumbe ilikuwa tu ya kufunza watoto wadogo ya kuwa hawafai kucheza nje usiku.

Mimi napenda kunua vitu kwenye mtandao kwa sababu ni rahisi. Napenda kunua vitu kwa mtandao kwa sababu watu wengi wananunua vitu kwa mtandao. Na unapata ya kuwa wameacha review yao ambao inasaidia kuona kama kitu ni rahisi ama si rahisi. Na pia unapata wa wengi wamesema vitu ni nzuri na pia huo inafika kwako kwa muda wa rahisi.

Mfereji wa tv ambao huwa napenda kutumia kwa jumla ni mfereji wa tv ya citizen kwa sababu ya habari inakuanga nayo vipindi vya mjadala na pia kuna taarifa huwa inahusu maisha ya kila siku. Pia napenda vipindi vinavyoelimisha ambao huwa wanaleta hapo na huwa inanisaidia kuelewa yanayoendelea nchini. Pia kuna hizi vipindi zingine.

Mimi hupenda kushiriki kwa njimbo za bongo sana sana, mimi huwa nakumbuka mwimbaji moja hapo mashuhuri, anajulikana kama diamond platinum. Wimbo huu napenda niusikiza wakati nafanya kazi, ama kama nimetulia, ili niweze kutulia mawazo na pia wimbo zake ni za kufuraisha, na ni wimbo ambao unaweza kumbuka na zinabamba.

Mimi kwa kuwa sina ya kuchagua, lakini mimi hupenda kuamka wakati wa jua kwa sababu hiyo ndio masaa jua imetokea mzuri, siku ikupoa pili pia uwe fresh na ninaweza kupanga siku yangu vizuri kabla ya kushugulikia vitu vingine na ndio before masaa ifike ntakuwa nimemaliza kitu nilikuwa nimeanza.

Kwa kuwa mimi filamu ninayo upenda ni filamu ya Churchill show ambayo ilikuwa ni ya comedy hivi. Na mara ya kwanza nilipo uona nilikuwa mchanga kwa sababu ndo ilikuwa imeanza kukuwa kwa televisheni. Na kulikuwa na jamaa aliyeitwa sleepy ndiyo ambaye alichakesha na alileta uhai kwa filamu hiyo na pia ningependa kuiona tena kwa mara kwa mara.

Mimi wakati walikizo upenda kufanya vitu za kunipumzisha zenye nimezoea sana sana. Uwa naprifa kusoma kitabu venye napenda ama nisikilize muziki pia naezaenda kutembea nikitaka. Pia kuna masaa mi huwa napata muda kufukiria na kufurahia na familia yangu na marafiki. Na pia mi huwa naepuka kazi ili yakili yangu ipate mapumziko kamili.

Ee mi huwa naeka picha zangu mtandaoni kadhaa kama nimechoka hivi ama nikiwa na furaa ama tukiwa tunaburudika huku nje ndio unaweza pata nimeiweka soo wakati kadhaa pia si lazima lakini mara kwa mara huwa najipata nimeweka za familia na ndugu zangu pamoja na marafiki tukiwa tu pamoja tunajivinjari.

Mimi kwanza muda napenda kushiriki kwa simu ni pengine masaa mawilli ama matatu. Na pia programa ambayo napenda kutumia ni tuvuti wa instagram pamoja na twitter ambao naenda kuangalia newsi ama kugaza vitu ambavyo nataka kuona. Na simu imenisaidia kwa maisha kunirehesishia vile ambavyo naongea na watu kupatana na watu kwa ujumla. Ili tuweze kubabaikiana na kuongea pamoja.

Mimi kwa jumla tuseme sana sana barua pepe huwa napenda kuiangalia asubui na wakati wa mchana. Kwa sababu mara mingi hiyo ndo inawanga masaa ya kazi na wakati pia watu huwa wanatuma barua zao pepe ili ziweze kuthabitiwa. Na pia mi huwa nahakikisha sipitwi na ujumbe muhimu naangalia jioni kama sana imeweza.

Mimi napenda kunywa kahawa. Na napenda kuikunywa sana sana wakati wa asubuhi ninapoamuka ili iweze kunifanya nikuwe macho wakati naenda kufanya kazini ili nisweze kulala. Pia nakumbuka vitu ambavyo naongeza ndani pengine maziwa sukari kisha na koroga na mahali napenda kunyewa ni nikiwa nikiwa kazini ama nikiwa hotelini.

Wakati wa kawaida mimi huwa naweza kaa pengine adi kitu saa tano hivi ama saa sita usiku. Kulingana na kazi ama nishughuli gani ninafanya hiyo saa. Juu mimi napenda kubaki kuhakikisha nimekamilisha kila jambo muhimu kabla ya kulala mara nyingine pia ninapokuwa na kazi za dharura au mambo ya kujifurahisha naweza kulala zaidi kiasi.

Somo la sayansi ninalolipenda ni chemistry, kwa sababu mtu aliyenifundisha alikuwa mwalimu mzuri, alikuwa anaitwa Bert. Alijuakufundisha lesoni hii na pia mimi wakati wa lesson wa chemistry nilikuwa mwakimu. Na ilikuwa naeza kujibu maswali kwa ufasihi na ufanasa mzuri ili niweze kuhakikisha.

Mimi huanza kitu ya kwanza kupanga zile jambo la muhimu la siku. Alafu kazi napanga saa ya next inalingana saa na venye kipaumbele kulingana na umuhimu na muda unaohitajika. Pia huwa napanga mapumziko mdogo ili pia niweze kufikiria ambavyo nimefanya kazi hiyo kama nimefanya kwa umakini au kwa haraka.

Mimi napedna shirika langu kwa sababu linahimiza vitu mingi kitu ya kwanza inahimiza heshima kwa kazi. Mazingira ya kazi pia ni mazuri na yanaruhusu kila mtu kutoa mwelekezo thabitu ya venye anaweza fanya jambo na kila mtu anakubaliwa kutoa maoni yake kulingana na vile ambayo anafikiria.

Mchezo mi huwa napenda kucheza kwa jumla tu ni kandanda kwa sababu ni mchezo ambao nimeicheza kwa muda mrefu, na huwa inafaya nisikie niko na nguvu na pia inanisaidia kuboresha afya yangu. Pia inanifundisha kufanya kazi kwa timu kwa sababu huwezi cheza mpira peke yako. Na pia wako na nidhamu bora na kuweza kuishi na watu vizuri.

Ka mimi napenda nyimbo za jadi kwa sababu ni nyimbo ambazo zina mafundisho mengi. Na pia ni wimbo ambazo zina furaisha na zinafanya utulivu mingi. Lakini cha maana ninachopendea ni kuwa ni wimbo ambazo si wimbo pekee. Ni wimbo lakini pia unajifunza kitu kutoka kwa wimbo ambao unaimbwa.